Napenda sana kutembea kwa miguu ni moja ya shughuli ninazopenda zaidi kila siku kwa nini. Kwa sababu kutembea kunaniondoa stress kwa kunipa mazoezi bila kuhisi kwenda gym na kunifanya nione vitu video vya maisha ambavyo ninapuuza nikikimbia au nikiwa kwenye matatu. Huwa natembea angalau dakika thelathini au sitini hivyo. Asubuhi huwa natembea karibu na mtaa au kwenda dukani. Jioni baada ya kazi au kurekodi task za selenzi hua natembea nje ili ni relax.